Kinacho nifanya nicheke mimi, vitu vingi tu ila napenda show zile za kuchekesha, vipinvdi ya kuchekesha kwenye televiseni, kwenye mitandao yaani nikisoma hata vitabu vya kuchekesha sana sana zile hadithi za kuhusu jamii na zile zinazo. Kufanya mtu acheke mimi huwa nazipenda sana. Kwa hivyo hizo ndio hufanya nicheke.

Kawaida yetu sisi waafrika, hupenda kunywa chai asubuhi, chai kwa mkate, chai kwa keki, chai kwa mandazi, mahamri, yani vyakula vingi lakini lazima chai iwe pale, maanake, naamini chai ndiyo kiamsha kinywa, iwe chai moto, chai mzuri sana, inaweza kuwa chai ya maziwa au ya mkanda, lakini bora iwe chai tu.

Sanaa ninaipenda sana ni sanaa ya mziki. Mziki kwangu ni kila kitu. Aina zote za mziki. Uwe mziki wa rhumba, mziki wa kitamaduni, mziki wa regea, mziki. Uwote ule, bora uwe mziki ule una mpangilio mzuri na mziki ambao, mtu anaweza usikiza. Sana sana uwe mziki ya taratibu. Basi hapo, hiyo ndio sanaa yangu naipenda sana.

Napenda kununua vitu vingi lakini tuseme tuu chakula. Manake hakuna siku ambayo hupita kabla ninunue chakula. Kile chakula kilicho tayari kule mkahawani kwenye hoteli au chakula cha kwenda kupika nyumbani ambacho na nunua sokoni ubora kiwe chakula. Na huku vyakula tunavyo vipenda ni vyakula vya ki Afrika. Vile yaani kama vyakisubia wasuahili hivi vyakula vitamo sana tunanunuwa hivi.

Mimu husikiza redio sana. Redio na mimi ni sako kwa bako. Yaani redio hata ya subuhi ninapuamka huwa nafungulia redio nisikie vile siku inaanza kwingineko. Napenda redio kwa sababu ya matangazo, habari na burudani. Napenda watangazaji wazuri wenye sauti nzuri wale wanajua kupangilia vipindi vyao vya redio. Ili kufanya wasikilizaji wa redio wanakua na dhamana yake.

Ndiyo, mimi hufuata matokea kimataifa sana. Napenda kufuatilia mambo yanayoendelea katika inchi zingine, kandi na inchi yangu. Mambo ya kisiasa, mambo ya uchumi, mambo ya maisha yaani, maisha ya watu ya kawaida. Mimi hufuatilia ili nijue tofauti gani kati yetu sisi huku na inchi zingine. Manake pia unaeza pata inchi zingine kuna vita, kuna uchaguzi, kuna mambo mengi yanaendelea yale ya kufuatilia.

Nimewai kutembelea ziwa na pia nimewai kutembelea mto. Hapa karibu na kwetu kuna ziwa Victoria ambayo ni ziwa kubwa zaidi barani Afrika. Na pia kuna mito mikubwa mikubwa kama mto wa nzoia na mto wa Yala. Hapo kukua na mandhari mazuri ya kupendeza na mimi huenda na rafiki zangu na familia kutizama. Lakini pia lazima tuwe makini manake kuna hatari pia kule kwenye mito na kwenye ziwa.

Ningependa kutembelea mji wa New York kule Marekani, yani United States of America. Manake nimesikia ya story zake, tu story nzuri kuhusu ule mji. Pia kuna watu mashuhuri ambao wanatoka mji wa New York. Kwa sana ningependa kuona mahali waliko zaliwa, mahali wanaposhinda, wanachofanya kimaisha ili. Nielewe ni kwa nini mji huu unatambulika sana dunia mzima.

Mpira wa baseboli umekuwa na nyakati nyingi kukutu manake mpira ambao unapendwa na watu wengi. Ila nikikumbuka vizuri, kuna mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja, kuna finali ya baseboli kule marikani, mji wa Washington. Finali hiyo ilhudhuriwa na watu wengi wakiiwemo rais wa marekani wakati ule. Na hivyo, hiyo ndo kumbukumbu yangu tu kubwa sana kuhusu baseballi.

Mimi napenda harufu ya karafuu, harufu ambayo inavutia sana. Kama unajua karafuu, ungejua kwamba ikifika jioni jioni marashi yake. Hupendeza sana yanapopulizwa kila mahali na kila kitu yani inastarehesha na inatuliza. Ndio maana napenda kule pemba, ukienda pemba unapata upepo wake unabeba harufu ya karafu. Zuri sana ile.

Nina siri ni lazima niliweke salama maanake ni neno linalozuia mambo mingi sana kwangu. Mambo ya fedha, mambo ya elimu, lazima kuwe na nenosiri. Na hili kuliweke salama, mimi huchagua nenosiri ambalo ni ngumu sana mtu kulitambua. Kisha siliandiki popote pale mtu anawrza lisoma au kuliona kwa urahisi.

Kumbu kumbu yangu nzuri ninayo kutoka utotoni ni kumbu kumbu ya babangu mzazi ambaye alinipenda sana. Babangu alikuwa mtu ambaye alitupenda tukiwa wadogo na alikuwa anatununulia zawadi. Sasa kuna siku moja, alitupeleka sherehe kando ya ziwa. Hiyo sherehe ilinoga mno. Sherehe hiyo tulipiga picha ambazo hadi sasa niko nazo kwenye nyumba yangu. Ndiyo kumbu kumbu ninayo kubwa sana kutoka utotoni.

Kati ya miziki yote ile, miziki yote nzuri lakini mimi napenda mziki wa rhumba. Mziki wa rhumba ni mziki umetulia, mziki wanasema mziki bila jasho. Sasa, ninaposikia mziki wa rhumba, mimi huwa na starehe, natulia, nikiwa nyumbani ama inje na marafiki zangu. Popote pale, mziki wa rhumba ni mziki mtamu sana.

Kahawa au chai, niseme ni chai. Yani chai nda chaguo langu mimi. Mimi hukunywa chai sana. Chai kila siku asubuhi, mchana. Usiku nina hujivinjari, wakati kuna baridi. Yani chai ndiyo chaguo langu kwa vyote viwili. Lakini siyo kwa sababu kahawa ni mbaya. Kwa sababu tu chai ndio mimi upata kwa uraisi. Na kahawa upata kwa uchache sana.

Kwa maisha ya sasa ni vigumu sana kuishi hata lisaa limoja wala acha siku, saa moja tu bila teknolojia. Lakini kama unataka kujua kama naweza kuishi siku moja bila, ndiyo, nitaweza lakini kwa kuvumilia, sio kwa kupenda. Ingekuwa hiari yangu, ningekuwa na teknolojia mahali popote. Manake, teknolojia ndiyo huendesha kila kitu kwa maisha ya sasa hivi. Si vizuri kukaa bila teknolojia.

Mimi binafsi sipendi kuvaa kofia manake, sipendi kuvaa chochote kwenye kichwa channgu, hata nywele kubwa, sipendi. Lakini kuna wakati na lazimika kuvaa kofia kama vile sare ya kazini, kama inaitaji lazima uwe na kofia, ina auna budi lazima uvae. Lakini ingekua uwezo wangu, mimi, uwamuzi wangu mahali popote, singewahi vaa kofia kichwani mwangu wakati wowote, ningekua bila bila kofia wakati wote. Kwa hivyo.

Mimi na amini kwamba kazini lazima makosa yatatokea. Hata tuwe waangalivu aje, tuwe makini aje, tuwe tumejipanga kivipi. Kuna wakati ule mmoja tu makosa lazima yatatokea. Mimi uyashughulikia kwa kuwa na mipango ya dharura. Yaani unakuwa umejipanga na dharura zako. Kosa kama hilo likitokea, basi, ishughulikiwe haraka na kazi iendelee.

Ujuzi ambayo ningependa kupata ni ujuzi wa ujenzi wa nyumba. Hasa nikitumia teknolojia ya kisasa. Nimeona kule uchina na sehemu zingine za dunia. Watu wanajenga nyumba haraka sana, nyumba na gorofa zinaisha kwa siku moja siku mbili huo ujuzi umenishangaza, umenifurahisha. Ndiyo sababu ningependa kujua nielewe ni vipi nyumba ambayo ilikuwa inajengwa miaka miwili. Inajengwa na siku mbili.

Kwa siku ya leo, ninawazo la kuweza kuwalea watoto vizuri, wazazi, washirikiane na walimu, kuwapa watoto wao malezi bora manake, watoto vile tunavyojua, ndiyo viongozi wa kesho. Tusipowalea vizuri leo, kesho tutajuta. Kwa hivyo leo, wazazi, wanafunzi na watu jamii mzima kwa jumla, tushirikiane kuwapa watoto malezi bora.

Waswahili husema tusiandikie mate wakati wino upo. Hapo kitambo nilikuwa napenda kuandikia mkono. Maanake kompyuta kupatikana haikuwa rahisi. Lakini sasa ninayo laptop, ninayo kompyuta, ile inaitwa desktop. Ninavifaa vingi vya kuandika kwa urahisi na sioni kwa nini niendelea kuandika kwa mkono kompyuta ikiwepo.

Mwanzo kabisa sijichukulii kama mtu mwenya ana udhaifu kazini. Manake kazi mimi huipigia sana sana. Wananiita mchapa kazi. Lakini vile vitu vidogo vidogo ambayo vinaweza nizuia nionekane kama mdhaifu. Mimi hupigana navyo kwa maombi kwanza na pili kwa kushukua kusaidiana na wenzangu pale kazini. Wakati tunafanya kazi pamoja kama timu, udhaifu hauna nafasi.

Mimi ufanya kazi hata niwe peke yangu ama niwe na wengine hainashida lakini mimi unawiri sana nikiwa nafanya kazi na pamoja na watu wengine manake timu. Kila mtu uja na mawazo yake tofauti tofauti na tunapoiweka pamoja basi tunakuwa sawa.

Keki aina ya strowberry ni keki tamu sana kwa keki zote zingine zile unaeza zitaja mimi nipe strowberry tu roho yangu itaridhika. Mekuwa nikiipendelea tangu jadi manake ata walipoleta keki na za latha nyingine kalikali zingine za kuchanganya zingine tofauti tofauti ya sijawai acha kuipenda strowberry.

Naam napenda kuoga na maji moto. Maji moto yana uzuri wake, kwa sababu saa zingine kuna baridi baridi kikali. Ama saa zingine misuli yako imechoka na ukioga na maji moto. Unakuwa sawa kabisa. Lakini pia niseme nimesikia wakisema ni vibaya kuoga maji moto kila saa lakini sasa. Kama mwili wako umezoea maji baridi, maji moto mbona ujisumbue.

Nikitazama nje ya nyumba yangu kupitia kwenye dirisha langu naona mandhari ya kupendeza mandhari haya ni pamoja na shamba letu kubwa lile ambalo tumepanda mahindi tumepanda mchele na pia tumepanda mboga kuna mahali tumepanda machungwa. Na kule pembeni naona barabara ile ya kutoka mjini kuelekea huko kijijini barabara ile ina magari mengi sana.

Simu yangu ya mkononi huwa haitoki mkononi mwangu manake mimi hupigiwa simu nyingi sana sana sana nina wateja, nina wakubwa wangu, nina wenzangu wa kazini wale tunaita kwa kizungu (partners).Kwa hivyo nikikaa mbali na simu huwa ni shida na saa zingine mimi huitumia kupigia simu kutuma ujumbe mfupi ama kuingia pale kwenye mtandao wa interneti na kufanya mambo kadhaa wakadhaa.

Mimi napenda joto, manake baridi, hunipa madhara mingi. Nimeona hata watoto wangu wanakuwa na madhara ya homa, mafua, wakati baridi inakuwa nyingi, lakini wakati wa joto, kila mtu ni muheri wa afya. Kwa hivyo, mimi huhakikisha katika nyumba yangu kuna joto la kutosha na watoto wangu na kila mtu amejifunika blanketi nzuri wakati wa kulala, haswa wakati wa kipindi cha baridi.

Likizo yangu ya ndoto ni kwenda kwenye visiwa vilivyoko mbali sana kule kwenye majimengi yale wanaita kwa kizungu ocean yani nikifika kule nisiwe nasumbuliwa na yoyote sioni majumba makubwa sioni magari mengi na sioni vitu vingi vinavyo tudhuru labda kuwe tu na mandege wengi hali ya kiasili wanapo paa paa nione mandhari ya kale yale.

Ningekuwa na mtu mwingine yule yeyote ambaye anataka ushauri wangu ningemweleza kwamba ni vizuri kuwekeza hela zako wakati unapata mshahara. Usingoje kutegemea zile pesa za uzeeni. Kile kidogo unapata weka akiba kidogo anzisha. Hata kama ni kazi kidogo ya kando ili itakupa pesa zingine ndiposa utakuwa na hela nyingi.

Mimi namkumbuka mwalimu alikuwa anaitwa elisha. Mwalimu huyu alikuwa mwalimu mkuu wetu shule ya msingi na pia alikuwa anafunza somo la hesabu nakumbuka kwamba sisi tulisoma wakati ule watoto walikuwa wanacharazwa viboko sana shuleni. Na ndilo jambo linafanya namkumbuka huyo mwalimu. Alitutaandika viboko nyingi sana yani adhabu yake ilikuwa ya kuogopewa hadi wengine walikuwa wanatoroka shule.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ilikuwa ajali ya barabarani. Kuna wakati huu tulikuwa tunasafiri kwa basi. Kutoka Nairobi kuelekea kule Mombasa. Basi tulipofika maena ya mtito tulikutana pale mahali treni ina cross barabara. Tulipofika pale treni ilipita na gari ya ambalo ilikuwa mbele itu. Na hivo sisi tuliponea chupu chupu.

Mazoezi ya kila siku mimi sina mazoezi mengi ninayoyafanya maanake hata muda mwenyewe sina lakina haimaanishi sifanyi mazoezi. Niamkapo kila subuhi mimi hukimbia kidogo kwenye bomalangu nazunguka nyumba nifike kule nje kwa barabara nirudi ili tu ninyoshe misuli, damu istambee vizuri na nisiwe na madhara mengine yale yanayohusiana na kukosa kufanya mazoezi.

Kawaida yangu hata ukimuuliza yoyote ambaye ananijua na kunielewa vizuri mimi husikiza rumba mziki warumba ni mziki wakipekee na ukweli mimi sijawai kuona mziki mwengine wowote unaokaribia faraja na faraga inayoletwa na mziki warumba hata uwe na miaka mingapi lazima tu rumba ikipiga utaskia umefurahi.

Kila subuhi ni napawamuka mimi wanzo ni maombi. Kwa subabu maombi ni jambo la muhimu sana kwangu. Mimi na muumba wangu hatuwachani. Kwa hivyo nikiamka dakika za kwanza tano. Ni kupiga maombi ni ombee maisha yangu niombee siku ni ombee watoto wangu ni ombee vitu vingine vingi. Kisha baada ya hapo naanza ratiba yangu ya siku.

Rafiki yangu ni bwana Moses ama tunamuita Mose rafiki yangu ambaye tumepitia nae mambo mengi tumekua na Mose tangu utotoni na mose tumefanya naye mambo ambayo siwezi yataja nikamaliza lakini mtu mkarimu mtu mtiifu na mtu ambaye anajali wenzake kila mara yeye hunijulia hali.

Muda wa mwisho kwangu ni ule muda wa kuweka usahihi. Yani kuhakikisha mambo yote umekua unafanya iko sawa sasa unarudi nyuma kuanzia pale ulianzia. Unaangalia kila kitu umekifanya unahakikisha kiko sawa alafu hapo ndio unamalizia maanake ni muda wa mwisho wa kufunga kila kitu.

Mikutano ya hadhara. Mimi hupenda mikutano ya hadhara kwa sababu inajumuisha watu wengi na siunajua watu wakiwa wengi basi mawazo ni mengi mkisikiza kama hotuba ya kiongozi pale kwenye mikutano ya hadhara kila mtu anavile anaelewa na mnaweza tumia hiyo fursa kuelezana zaidi ili ule ujumbe ambao ulihitajika, ufike.

Harufu ya karafuu. Wewe unajua arufu ya karafuu? Harufu ya karafuu naipenda kwa sababu ni harufu ambayo inatuliza. Nimesikia kuna nyimbo inaimba pale ukienda visiwa vya pemba kule Tanzania jioni jioni upepo wake hukuja na harufu ya karafuu. Inamaana hata kule wanaipenda harufu hii sana.

Niliwai kujaribu chakula cha kigeni kutoka kule Nigeria kinaitwa Fufu. Ingawaje sikukipenda. Ni kawaida maanake si lazima kupenda vyakula vyote maana kilivyokuwa kimepikwa namna ya kukikula na vile tu kinawekwa kwenye meza sio kama vyakula vyetu tunavyovipenda sisi.

Mimi napenda kukimbia. Napenda sana kukimbia kwa sababu inamanufaa mengi sana. Mazoezi ya kukimbia yanasaidia mwili ndivyo nilivyovambiwa na mwalimu wangu na pia kocha wangu wa pale kwenye jimu. Na ndivyo maana mimi hukimbia asubuhi au jioni na pia kila weekendi huwa nakimbia.

Pale kazini mimi huwa kiongozi. Kiongozi, yaani nikona kuna kundi ambalo nalisimamia. Mimi huwapa maagizo asubuhi ama kila wiki likianza na nisharti wao walizingatie. Kuwa kiongozi si kazi rahisi lakini naipenda manake nilianza nikiwa kiranja kule shule ya msingi.

Naam, mimi napenda kutembea msituni. Msituni kuna raha yake, unafaa ufike kule mwenyewe ndio uelewe, yaani, kuna tofauti kubwa sana kati ya msitu na huku kwingine kunakokaa watu. Ila tu ni vizuri kuchukua tahadhari, usije ukavamiwa na wanyama wa pori ama madhara mengine mle ndani.

Mahusiano na wafanyikazi wengine ni kitu cha maana na mimi nimejifunza kuyajenga kupitia mawasiliano mwafaka. Nilazima nijue wanachokitaka na ni lazima niwaeleze ninachokitaka mimi. Kila mtu akiwa na ufahamu wa mwenzake basi mahusianao huwa yanakuja yenyewe tu bila kulazimisha.

Ninapoanza kazi mimi huangalia ratiba yangu nilietengeneza jana jioni nilipofunga. Yani nijue niliachia wapi na ninaanzia wapi. Naangalia pia ratiba yangu ya siku. Nione nafaa kufanya nini na nafaa kukutana na nani hili. Nisije nikakosa kitu chochote cha muhimu.

Ila, singependa kurudi ujana mie. Ndiyo, ujana unaraha yake, lakini pia ilikuwa stage ile ya kupita, ukuwe mtu nzima, mzuri, mwenye fahamu. Ila, saa hizi ninachoweza kufanya tu, nikuwashahuri vijana, waepuke makosa yale ambayo, niliyafanya mimi mwenyewe.

Ningependa nikuwe na uwezo wakuona yale wanadamu wengine hawayaoni vizuri. Yaani nikuwe na uwezo wakung'amua maneno yale yamejificha. Niweze kuwaeleza watu hatari kabla haijafika na niweze kuwaeleza kesho kutakuwaje. Hivo basi maisha ya watu yatakuwa mazuri mno.

Sima au ugali ni chakula tunachokipenda kula jioni sisi. Chakula kinachoundwa kutoka kwa unga wa mahindi na kawaida kinaliwa na mboga, au nyama, au samaki, au mchuzi wowote ule. Ni chakula kinachostiri njaa kwa muda mrefu na kinapendwa sana anga hii.

Kuna kitabu kiliitwa Siku Njema, chake Ken Walibora. Nilikipenda kitabu kile sana kwa maana kwa vile Ken Walibora halivyokuwa anahadhitia histori yake kwanzia mwanzo hadi mwisho. Ni kitabu chenye mafunzo, na ni kitabu chenye umuhimu sana kwa wanafunzi na pia kwa watu wazima.

Kwangu mie kukaa tu kutulia na familia ni raha tosha, sihitaji kufanya jambo lingine lolote. Yaani pale tu ninapofika nyumbani nikae na mke wangu na watoto. Tuzungumuzie mambo ya siku, mambo yetu, shida zetu tutatue, tufanye yaani si lazima mambo mengine makubwa ndio nifurahie.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani. Dini yangu ya ukristo inatufunza kwamba ukiwa na imani yote yanawezekana. Kwa hivo, tunapoomba, tuwe na imani. Tunapoishi, tuwe na imani. Tunapohimizana, kuwe na imani. Na hivo, miyo ya binadamu ikiwa na imani, pia maisha ya nakuwa mazuri.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini mimi ni mtandao wa Google. Manake tumeuzoea huu mtandao sana. Kutokea zamani tukitumia kutafuta mawazo na kila kitu pale kwenye interneti. Kwa hivo kutafuta na kupata hiyo majibu yote ni jambo ambalo linafanya maisha yetu kuwa mazuri.

La, mimi spendi mvua. Mvua huleta madhara mingi. Na ingawaje wengi watasema wanaitaji mvua kwa kilimo na maanini. Naezasema, tuaweza tumia maji ya kuchimba, ama maji ya kutoka kwenye mito. Tukanyunyuzia maji mimea na tukawa na mimea mizuri tu ata bila mvua.

Kawaida yangu mimi ulala masaa sita kwanzia saa nne usiku hadi saa kumi. Kati naeza lala zaidi au kidogo kulingana na wakati. Lakini hiyo kawaida yangu ila si lazima yawe masaa sita yaeza kuwa kuwa tano yaeza kuwa saba au hata mengine.

Naam, picha zangu nyingi ziko mtandaoni. Manake mimi naamini kwa uwazi. Watu wakinitafuta pale kwenye mtandaoni, pia wajue ninavyokaa. Tukikutana, mahali pengine wanajua ni mimi. Na pia wale wananijua wakinitafuta kwenye mtandaoni, wakiona picha yangu, itakuwa rahisi kwao kujua ni mimi.

Kusema ukweli watu wengi hatupendi kusubiri kwenye mstari, yaani hatuna ule uvumilivu mwingi. Huwa tu natamani unapoenda hospitalini, kwenye benki, kwenye shule, kulipa karo ya mtoto, usipate mstari. Lakini ni jambo la busara kusubiri maanake kila mtu anataka kuhudumiwa.

Suruali, na niseme suruali manake mimi ni mwanaume. Sisi wanaume huvaa suruali kulingana na huku kwetu, mila na utamaduni. Lakini hata kwa wanadada, bado napendelia wale wanaovaa suruali manake, inawaweka kwenye sehemu nzuri ya kutosumbuliwa sana na vitu vingi.

Ndiyo, napenda kuenda pwani. Naishi pwani haswa na kila wakati ni kama sina chakufanya, mimi huenda pale ufuoni napumzika naona watu wakijivinjari, mimi mwenyewe naogelea. Na pia mimi hupeleka marafiki zangu na familia yangu, tunakuwa na wakati muenda. Pwani ni kuzuri.

Kitu ya muhimu katika maisha yangu ni ile siku nilianzisha biashara yangu ya kutengeneza sabuni. Nyeri nilikuwa nimeajiriwa kazi na pia nilikuwa na kazi yangu ya uandishi lakini nilipoanza kazi ya kutengeneza sabuni ya kipande. Huh, niliona ni tukio la muhimu sana katika maisha yangu. Sasa hivi nawafunza wengine pia kutengeneza sabuni hii.

Mifumo yote ya simu ni sawa, iwe simu ile ya kubonyeza vidude au ile ya kushikashika tu, zote ni simu nzuri. Manake mimi naamini, simu si mfumo, simu ni ya mawasiliano. Na kama inakukithi maitaji yako ya mawasiliano, basi hiyo ni simu tosha.

Vitu viwili nafanya jioni kabla ya kulala, mazoezi kidogo na maombi. Maombi ndiyo ya mwisho kabisa, kabla ya kupanda kitanda na kulala fufufu. Lakini kabla ya hapo pia huwa nimesha kula, huwa nimepanga majukumu yangu ya kesho, ratiba yangu na vitu vingi vingine tu.

Juisi ya machungwa ninayoipenda ni juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya machungwa. Machungwa ni matunda mazuri sana na mimi tangu nilipoanza kukula nikiwa mdogo sijawai kupenda machungwa. Kwa hivyo nikenda kununuwa juisi pale kwenye duka, huwa namwambia muuzaji nipe juisi ya matunda.

Vitu vitatu ninavyovifanya kuweka afya nzuri. Kwanza, kukula chakula kinachohitajika. Manake mwili unahitaji mirutubisho ili kufanya kazi sawa. Cha pili ni mazoezi. Nikifanya mazoezi mwili wangu huwa uko sawa, kwenye hali nzuri na nguvu yake na cha tatu. Bi maombi na kumuamini Mungu wangu.

Kuna vyakula vinakuwa vizuri bila mafuta, vingi tu kama mahindi ya kuchemsha, maharage ya kuchemsha, ugali, vyakula hivi navipenda bila mafuta. Lakini kuna vyakula pia huwezi kula bila mafuta. Kwa hivyo, mafuta yawekwe kwenye chakula inayofaa na ile isiyofaa basi yasiwekwe.

Naam, mimi napenda kuandika. Lakini pia siwezi ishi bila kusoma. Naam, vitu hivi viwili vinaendana. Lazima usome ndipo uandike, na pia lazima iyandikwe ili isomwe. Kwa hivo, huwezi sema unapenda kusoma bila kupenda kuandika, au kingine kuliko kingine. Vyote viwili vinaambatana.

Kwa kweli nimekuwa kwenye mtandao kwa miaka mingi, nimejifunza kujilinda kutokana na vitisho vya mitandao. Vitisho vinaweza kudhuru maisha ya watu na kuwakosesha morali ya maisha. Lakini mimi huwafungia wale wenye kuleta vitisho na kubatia wale wenye huwa na maneno mazuri ya kuniendeleza.

Sipendi kutembea kwa miguu sana, japo kwa ni jambo nzuri, lakini mara nyingi mimi nikienda mahali, huwa nina ile haraka ya kufika. Kwa hivo sina starehe ya kuenda kwa miguu. Kwa miguu mimi hutembea tu wakati sina haraka sana, ama natembea tu karibu na nyumbani na sihitaji kuharakisha.

Tuko na application, yaani ile ya kanyakazi yenye tunawasiliana, tena tuko na mtandao wa whatsapp. Kwa hivo kila kitu kinawekwa pale wazi na wafanyakazi wote wanaona. Ila kama kuna kitu sitaki kila mtu yeyote ajue. Basi nampigia mfanyakazi binafsi simu na tunawasiliana.

Chumba changu cha kulala, si kikubwa sana, na wala si kidogo, ni cha wastani. Nilikipenda hivyo kwa sababu, sina vitu vingi vya kueka mle chumbani mimi. Bora kitanda changu huwa na mahali pa kueka nguo, na nafasi kidogo nyingine hivi, tosha. Vitu vingine vinajazwa kwenye, sehemu nyingine za nyumba.

Ningekuwa na uwezo ningeenda sinema kila siku. Ni vile tu sina uwezo huo. Kwa hivyo, mimi huenda mara moja kwa wiki. Siku ya jumamosi, mimi na mke wangu. Huwa tunatafuta tiketi tunaenda tunaona sinema yetu. Lakini, kama nilivyosema, ningekuwa na uwezo ningeenda kila siku.

Wakati wasiwasi unapoingia, jambo la muhimu kwangu ni kueka imani kwa Maulana. Manake ni yeye tu, anaweza tuliza roho ya wasiwasi. Kitu kingine huwa na mtafta mtu ambaye na mdamini, tunaongea nayeye kuhusu iyo wasiwasi, anipe mawazo yake na hapo mimi hupata suluhu.

Wakati wa baridi, mimi huzuia sana vitu vingi, kwanza napunguza kutoka nje. Maanake kuna madhara mengi ya kukaa kwenye baridi, muda mrefu. Na cha pili, mimi huhakikisha kuna joto la kutosha ndani ya nyumba. Ili watoto wasiathiriwe. Inapofika wakati huo, ni lazima kujipanga vizuri.

Naam, popcorn ni chakula kizuri sana huku kwetu, kinapendwa na watu wote, mimi hasa upenda popcorn zile zimeiva vizuri na chumvi ya kutosha. Ukitembea kwetu utaona watu wengi wanauza popcorn barabarani na tunanunua kwa shilingi shirini, shilingi kumi, tunazikula.

Mimi napenda rangi ya samawati, rangi ni rangi ya kuvutia, na ni jambo nzuri ilikuwa rangi ya sare yetu ya shule na nilipokua kwenye shule ya chakechea. Na hadi sa hizi nguo zangu nyingi nikiangalia ni za samawati, gari langu ni la samawati, yani rangi hii, tuseme tu ndio rangi yangu.

Motisha yangu kazini utokana na ile tamaa yangu ya kufanikiwa. Manake mimi napenda ufanisi, sipendi kushindwa. Kwa hivyo, kila wakati ninapofanya kitu, ninapopewa jukumu kazini, mimi hujitahidi ni lazima nifaulu. Yapo basi.

Ndiyo, nimeshiriki mashindano mengi sana. Ya juzi sana ilikuwa mashindano ya kuandika. Niko tunaandika repoti na anakayeshinda, ingepewa zawadi, tuzo nono tu. Ni vibaya nilitokea wa pili, kwa hivyo sikupata tuzo, lakini bado nilifurahia mashindano yale. Na repoti niliyoandika ilikuwa nzuri.

Mwanga wa kati ni sawa sana kwangu. Mwanga wa wastani. Mwanga ule wa kuwezesha kuona vizuri, pasipo na kusumbua macho. Maana yake mwanga mkali, kwangu hufanya vigumu kuona na macho huanza kunisumbua. Yanabidi nivae miwani au nisonge mbali kidogo ndipo, niache kusumbuliwa na macho.

Chakula changu ninachokipenda zaidi ni ugali. Ugali ni chakula kinachopikwa kutokana na unga wa mahindi. Unga huu unachanganywa na maji moto na kupikwa hadi uive vizuri. Ugali sisi hula na vitu vingi tu, kitoweo, mboga, vitu kama samaki, nyama, zote.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni malengo ya kazi. Kama wewe ndio umesimamia kazi, mawasiliana yako yanafaa yalingane na malengo kila mmoja anapaswa kufanya nini. Uhakikishe kila mwenye amepewa jukumu, anajua matarajia ya kutoka kwake.

Apana, sijawai kufanya yoga, kwa maana sielewi vizuri. Sijawahi pata mtu wa kunifunza wala kunielezea jinsi ya kufanya yoga inavyofaa. Lakini, nimeona video kadha kwenye mitandao watu wakifanya yoga, na kinaonekana kama kitu kizuri, ningependa kukijaribu.

Habari mimi huipata kupitia magazeti na mitandao. Pale mbeleni ilikuwa gazeti ndio ilikuwa ya maana. Asubuhi upate gazeti, usome upate yale matukio yote yaliomo. Lakini kwa sasa interneti ina mitandao ya jamii inafanya unapata mawasili habari kwa haraka sana moja kwa moja.

Malengo ya kila mwezi kazini kwangu ni rahisi sana kuyaweka maana huwa naangalia na tathmini kazi yangu ilivyoendelea mpaka sasa. Naangalia kile kinafaa kuongezwa, kile kinafaa kuondolewa. Alafu naunda ratiba kamili ya kufuatilia.

Mimi napenda mbwa kushinda paka. Kwenye maa wote ni wazuri pale nyumbani, wote wanamanufaa yake, lakini kwa kwangu mbwa analeta usalama, naeza tembea nae barabarani, anafanya ulinzi, yani na mbwa pia anakushtua wakati kuna kitu chochote, so napenda mbwa.

Sijui kama ni jambo nzuri, lakini mimi huwa mtandaoni karibu masaa yote, labda tu kama nimelala. Na hata ni kilala, huwa sija jiondoa, huwa bado mtandao wangu umefunguka. Kwa hivyo, mtu aki ni tafuta kwenye mtandao saa yoyote, mimi huwa napatikana kwa urahisi.

Video kwa mawasiliano, hiyo natumia, natumia video sana, umanake siku hizi, unaezapata video mahalipopote, kwenye mtandao wa WhatsApp unazatumia video, mtandao wa Facebook unaezatumia video, hata simu moja kwa moja unaezajfanya na video kwa hivyo mimi uvitumia vyote hivyo.

Mimi huoga tu marambili kwa siku. Ninapo amka asibuhi, ninaoga. Na pia jioni kabla niende kulala, huwa naoga. Katikati si raisi unipata nikioga. Labda tu kitu kingine kisiyo cha kawaida kitoke na nihisi lazima nafaa kuoga.

Kuta ya chumba, unafau ukuwe na rangi nyeupe. Rangi nyeupe si wajua ni rangi ya amani, rangi ya utulivu, rangi ambayo haina msuko-suko. Unapoiweka kwenye ukuta wa chumba, inashiria pia utulivu pale ndani ya chumba. Sipendi rangi zile zinaonekana ni kama zina leta matata.

Ninapo furahia kuwa nyumbani, nafanya vitu vingi. Lakini kikubwa zaidi, mimi hutafuta kinywaji changu, ninacho kipenda, na tulia na mke wangu. Na watoto hapo, tunapiga story zetu. Tunasikiza muziki. Na pia, wakati mwingine hata huwa, tunaimba nyimbo zetu kwa pamoja.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kutembea na marafiki, kuenda kule nje, kufanya vitu ambavyo hatufanyi kila siku. Napenda kukwea mlima, nikienda kukwea mlima na marafiki, tufike kule juu, machovu, mara ku nini, na kuteremka kurudi, yote.

Mwenza mimi ni mtenda wema, kwa hivyo nimefanya vitendo vingi vya wema. Labda nitaje tu kimoja, nimewahi kumsaidia mtoto fulani kulipa karo shuleni. Alikuwa amefukuzwa, mamake hana chochote, na nilipo mlipia ile karo mwanafunzi yule, alishukuru sana.

Mimi naishi kwenye mtaa wa wastani, nje ya mjimkuu, siishi kwenye jiji manake, napenda maisha yasiyo ya kasi sana. Mtaa wangu una watu kama mimi tu, watoto wapo, barabara nzuri, na kuna shule pia kwenye mtaa ninapoishi, watu wanapenda.

Mpira wa kiragbi wakimarekani. Mpira huu timu yangu bora ni, yetu hapa hapa Kenya. Inaitwa timu ya mwamba. Mwamba inashiriki ligi hapa nchini Kenya na pia imewahicheza hadi kombe la kimataifa. Na timu ninayoipenda kule ng'ambo ni timu ya Philadelphia.

Ndio mimi hutoa sadaka na huenda kanisa kila mara sikosi. Mikutano ya jumapili na katikati ya wiki, yote sisi hutoa sadaka. Michango, mimi hutoa pia. Nimetoa mara mingi, tukichangia watoto, tukichangia shule, tukichangia hospitali, zote nimetowa.

Mimi nikiwa mpenzi wa mpira wa miguu, yani kandanda au soka. Huwa napenda timu yangu ya taifa ya Kenya. Inayoitwa Harambe Stars. Kando na hiyo, kuna timu ya AFC Leopards naipenda na kule ng'ambo, napenda timu ya Manchester United kutoka uingereza ambayo inacheza ligi kuu.

Leo haliya hewa ni tofauti na siku zingine. Tulianza asubui na mvua ndogo ndogo ile ya rasha rasha. Kwa hivyo jua ilimekua nadra. Lakini hamna baridi, kuna joto kiasi tuu lakini jua haliwaki. Na inavyoonekana ikiendelea kuenda jioni kutanyesha tena.

Nguo za kiasili, nguo za kitamadumi, nguo zile zile kuwa zinavaliwa na mababu zetu. Kwa nini? Ni nguo za heshima, nguo za ustadi, yaani za ustaarabu pia. Nguo hizi mimi nazipendelea. Ingawaje kuna wakati pia inabidi unavaa tu nguo zingine.

Muda na familia inategemea na vile muda mwenyewe upo. Kama ni mchache, tunatumia pale nyumbani tulezane ya hadithi zetu na tuelea tu tusaidiane. Kama muda unaturuhusu, tuende tukatembee, tukule kule kwenye mkahawa na tujionee mambo mengine mengi tu pamoja.

Mkate napenda ule mkate nimejipikia mwenyewe nyumbani. Maana yake kunamkate mingi sana utaipata kule kwenye maduka. Lakini tangu ninunue jiko, hili linaitwa kwa kizungu oven la kuoka mikate. Hapo niligundua ninaweza kujipikia mikate mizuri mitamu mwenyewe tu.

Kwa siku mara kama tano nikiangalia barua pepe. Manake mimi huangalia kila baada ya saa. Sitaki kukosa chochote kwa barua pepe. Na mawasiliano mengi sana mimi hupata kupitia kwa barua pepe. Kwa hivu itakuwa vibaya, kama nitaka mda mrefu kabla sijaangalia.

Mimi si mtu wa kuchukia kazi na mtu mwenye napenda kukaa nyumbani na mtu mwenye anakaa na familia. Sichukii kazi yoyote nafurahia kazi tu iwe ya kupika, kuosha, kufua, kufagia, kufyeka. Zote mimi huzifanya na furaha.

Tishati na faraja. Tishati na uzuri wake tu inashinda shati. Tishati unaeza ivaa popote nyumbani, kwenye matembezi, hata ukilala. Lakini shati lina kuzuia kufanya vitu vingine vingi. Ndio maana mimi, heri nipe tishati tu.

Uzalishaji kazini natumai hiyo ndo tunaongelea. Kuongeza uzalishaji mimi hujifunza mbinu mpya. Ninajifunza mbinu mpya za kufanya kazi, mbinu mpya za kuongeza maufanisi na mbinu mpya za kufanya kilakitu. Na ninatumia pia teknolojia kuongeza uzalishaji.

Mimi nimewahi kulima, tena maramingi sana, si maramoja wala marambili. Nime lima kwa kiwangoki dogu na pia nime lima kwa kiwangoki kubwa. Kwa mfano, mimi hulima pale bustani kupanda maua na vitu vidogo. Na pia sisi uenda kule kwenye shamba, tukalima, tukapanda mahindi, mihogo na vitu vingine vingi.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza na watoto wenzangu. Tulikuwa tunacheza mipira ya kujitengenezea kwenye makaratasi. Nacheza michezo ya kujificha, michezo ya kukimbia. Na kuna wakati tulikuwa tunacheza hadi kwenye mgua na tunakasirisha wazazi manake mvua huwa inaleta mandhara ya ugonjwa.

Naam, napenda kusoma maoni mtandaoni, na huwa nasoma maoni sana. Na ni kwa sababu maoni ya watu wengine yanaweza kusaidia ukang'amua maneno ambayo hukuwa unayajua. Unapouliza maoni ya watu, si lazima ufuate yote, lakini kuna yale tu utaona enyewe, yanafaa yatumike.

Nimeona bahari karibia maisha yangu yote. Sisi tunaishi mahali panaitwa Mombasa. Mombasa ni pwani ya Kenya. Huku tunabahari Hindi. Hili ni bahari kubwa sana ulimwenguni na linatumika kwa shughuli mingi. Nimekua nikienda baharini kwanzia nikiwa mtoto mdogo.

Sera ya kampuni ninaona umuhimu ni sera ya uwazi. Kuwe na uwazi kwa kila kitu na kampuni, itakuwa na uraisi wa kufanya kazi zake. Uwazi katika mawasiliano, uwazi katika fedha, uwazi katika usajili wa wanfanyikazi, yani kuwe na uwazi popote.

Hesabu lilikuwa somo langu la kufurahisha sana shule ya msingi na shule ya upili. Nilipenda hesabu sana na hata sasa hivi napenda hesabu ingawaje kazi ninayoifanya. Haihusiani na hesabu kabisa ila hata kuhesabu pesa si ni hesabu hiyo?

Napenda kula mboga za kienyeji, mboga kama mchicha na managu. Mboga hizi zinarotuba mingi kwenye mwili na zinasaidia mwili kuwa nakinga ya hali ya juu. Isitoshe, hizi mboga ni tamu sana ukilinganisha na aina zingine za mboga unazoweza kuzipata sokoni.

Mimi ufanya mazoezi ya subuhi na pia jioni uwa sikosi nayafanya kila siku ninapo amuka na pia jioni ninapo pumzika kidogo kabla ya kulala. Asubuhi mimi ukimbia na zunguka kwenye mtaa mahali naishi na jioni baada kumaliza kazi mimi uinua chuma kidogo.

Ndio, nilijifunza ni vizuri kugawanya taka zangu manake inaifanya vizuri rahisi kuulinda mazingira. Mimi ugawanya taka kulingana na plastiki, taka zinazoweza kuoza kwa uraisi, chuma, na pia majitaka yanaenda kando kwa kando na zote zinapelekwa mkondo tofauti.

Mji wangu wa kuzaliwa unaitwa mji wa Kakamega. Mji huu unapatikana eneo la magharibi mwa nchi ya Kenya. Mji wa Kakamega umejaa historia ya tele ikiwemo kabila la waluhya ambao wanapenda utamaduni wa kupiganisha ngombe na ule wa kuimba nyimbo za utamaduni.

Mimi hupanga kazi zangu kwa kuunda ratiba, yaani nakuwa na mpangilio wa kazi ninazofaa kufanya kwa siku, kwa wiki ama kwa mwezi. Na mpangilio huu huanza na zile kazi za muhimu zaidi zipewe kipaumbele, halafu zile zisizo na muhimu sana zinakuja mwisho.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi hupenda kukuwa na ima amani yangu, yaani sipendi sana kusukumana na mtu, sipendi vurugu. Kama mtu nataka mgogoro, mimi huwa saa zingine najiondoa pale, kwa maana sina haja ya kupigana na mtu mimi, napenda kusuluhisha mambo kwa njia ya diplomasia.

Kwa wiki mimi huenda mahali paibada marambili, yani pale kanisani sisi ukusanyika marambili kwa wiki. Siku ya jumapili ambapo kanisa huwa limejaa watu na kuna misa kadha alafu kuna siku ya jumatano ambayo sisi wote hukutana mida za jioni.

Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya video. Mimu hucheza michezo hii kwa mtandao ama pia kwenye televisheni yangu ambayo ni smart tv. Michezo hii inanifurahisha sana maanake kuna aina mbalimbali ambayo naweza cheza. Na ninaweza kuicheza na marafiki ama hata na familia yangu.

Mambo mapya mimi ujifunza tu pale pale ninapo yapata, yaani, na mimi huwa na furaha sana kujifunza mambo haya mapya. Kwa mfano, naweza kuwa napitia zangu zangu pale ya mitandao ya kijamii, alafu nakutana na mambo mapya ambayo, nitajifunza na nielewe ni kwa nini yameletwa vile.

Naam, mimi nina ndege aina kadha wa kufugwa hapa nyumbani kwangu. Nimefuga kuku, ambao hunipa mayai na wakati mwingine nyama, na pia naweza kuwauza, nikapata hela za matumizi mengine. Nimewafuga pia njiwa, bata mzinga, na bata bukini hapa nyumbani kwangu.

Mazingira ya kazi uwa mazuri wakati ule kila mtu anamusukumo wa kufanya kazi. Yani wakati kila mtu ana nia ya kufanya kazi, kila kitu kinaenda shuari. Lakini wakati watu hawana morali pale, basi unaona kazi inajikokota na vitu vingi haviendi sawa.

Kushughulikia muda hasa pale kazini lazima uwe na mpangilio mwafaka manake muda unaweza kuyoyoma na uwe hujamaliza shughuli zako kwa hivo, tengeneza ratiba yako na uwelekeze kila kipande cha kazi kitachukua muda gani ndiposa ujue utakaa kazini kufikia saa ngapi.

Napenda kujaribu vyakula vipya, tena vyakula vyenyewe viwe vitamu. Nimejaribu vyakula kadhaa kutoka makabila tofauti hapa nchini kwetu na pia kutoka nchi zingine. Na maranyingi vyakula hivi huwa vitamu, ingawaje kuna vingine nimejaribu, nikaona siwezi kurudia kuvila tena kamwe.

Tatizo kazini lazima lishambuliwe kwa njia inayofaa. Nikisema njia inayofaa namaanisha kwamba matatizo haya, lazima yawe yamepangiwa vile yatatiliwa mkazo ndipo yasirudie kufanyika tena. Na ni lazima watu wajadiliane pale kazini ili kuepuka matatizo.

Tabia ya mtu kuwa na kiherehere na kuongelea mambo ambayo hata yamuhusu na pia hayaelewi, mimi tabia hii huwa sipendi. Napenda watu wawe wametulia, lakini mtu wa kuchukulia mambo na kuyabeba kutoka hapa kufika pale, yeye mwenyewe hayaelewi yanatoka wapi yanaenda wapi sipendi.

Mimi natumia wi-fi manake inasaidia sana kuwasiliana wi-fi inakuja huwa imeunganishwa na waya kupitia miti ya stima hadi kwenye nyumba na king'amuzi hapa ambacho kinasaidia kupeperusha wi-fi kwa watu kadha hapa nyumbani ikiwemo mimi.

Mazingira ya kazi ambayo nayapendelea ni mazingira tulivu, mazingira ambayo kila mtu anahuru wa kufanya kazi yake bila kusukumwa, bila kushurutishwa na bila kudhulumiwa, maanake kazi inahitaji pia uwema wa kila mtu ndipo ifanywe vizuri.

Ninakipawa cha uandishi, mimi ni muandishi hodari tena sana. Mimi ni muandishi wa blogu, vitabu vya hadithi na vitabu vya masomo vya elimu. Vitabu vyangu vinasomwa na watu wengi. Watu wengi husema vina saidia sana. Ndiomana na jitahidi pia kuandika vitabu vizuri zaidi kila wakati.

Hapa nyumbani kwangu, chumba ninacho kipenda zaidi ni sebuleni, yani pali ninapo kaa na watu wanapo nitembelea. Ama familia yangu tunapotaka kujadiliana. Hapo ndipo mimi hukaa maramingi. Lakini hata pia mimi hukaa hapo nikiwa peke yangu tu, nikitafarikari mambo yangu.

Mafanikio ya timu mimi husherehekea kwa kuwashukuru watu wote waliomo kwenye ile timu. Yaani kila mtu kwenye timu anafaa ajihisi mchango wake umeleta mafanikio. Maanake mafanikio ni ya timu wala si ya mtu mmoja. Hata niwe mimi ni kiongozi siwezi chukua sifa zote kutoka kwa hiyo mafanikio.

Maji glasi tano kwa siku. Saa zingine glasi sita, glasi saba. Hicho ndo kiwango cha maji ambayo mimi hukunywa kwa siku. Na nafanya hivyo manake niliambiwa na daktari maji yana muhimu sana kwa mwili. Na ni vizuri kukunywa kiwango cha juu ili kusaidia mwili kufanya kazi yake.

Kwa simu yangu programu ya kupiga na kupokea simu, ndio inayofanya kazi kwa sana. Ikifuatiwa na ile WhatsApp alafu na ile ya mtandao wa jamii. Hizo ndo programu hazikosi kufunguliwa kwa simu yangu kila siku kila wakati. Utanipata niko napatikana kwenye hizo programu.

Mimi ni mtu mmoja huwa sipati likizo mara kwa mara, labda mara moja kwa mwaka tu na hata kuna miaka mingine upita kabla sijapata. Lakini ni napopata na jisitawisha kwa kwenda kwenye maburudani na pia naenda safari mbali mbali ili kuona mambo mapya.

Naam nimeenda maonyesho ya sanaa mara mingi, maonyesho haya huwa na vitengo tofauti tofauti. Na mimi kama mtu anayependa sanaa huwa napenda kuzunguka niangalie angalau kila kitu nione kinaendeleaje, si muziki, si uchoraji, si uigizaji, yoteyote.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni ule wa kujifunza kutoka kwa wale walioanza mbele yangu. Mimi huangalia vile walivyofanya vitu na walivyojipanga na mimi pia najipanga kama hawa. Na pia mimi hufanya utafiti wakujiimarisha mwenyewe.